Ndiyo nimewahi panda mti nimewahi panda milima napandanga milima sababu ya kukaa vizuri kiafya, pia inasaidia kukaa vizuri kiakili, pia inasaidia kwenda ni kama sekta ya utalii, unaenda una unapata, unaona hiyo milima, unaona kukuza uta utalii. Pia una Pia kujifunza jiografia jo jo kujiografia ya Kenya kama kama mount kilimanjaro nime nimewahi enda kupanda. Nimepanda tena nini hii longonot ni mepanda. So ikonaumuhimu zake mingi, but kitu muhimu sana inafanya napenda kupanda milima ni sababu ya kiafya hii ndiyo kitu muhimu sana.

Ndio nimewahi enda ziwani ama mto. Mto mara ya kwanza nilienda kwa mto, nilienda kwa mto wakati tulienda kutembelea bibi yangu huko ushago. Mara ya pili, nimeenda kwa ziwa, time nilienda kwa ziwa, tulienda kwa ziwa, tulienda kwa ziwa kufanya kusafiri, kutumia boti kusafiri. Na watalii wengine, nilienda kuwaonyesha hapo. Na mto ni nzuri sababu uzuri wa mto ama ziwa Hapo ndiyo penye samaki, zinaishi, mandege hata viumbe zingine na pia hukaa karibu hapo na ziwa ndio unasikia hewa yao ni safi, inasaidia katika hewa, hewa safi na pia hiyo maji yao inatumikanga mara mingi kwa ukulima ya Kenya.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Wazee wangu ni watu wazuri walitulea vizuri. Kama hii wakati ni msimu ya Christmas, tulienda wote na mandugu zangu tukaenda kutembelea wazee wetu. Tumesherehekea Christmas vizuri. Walikuwa wamefurahi, wameona pia wajukuu wao. Iliikua tu raha na bado tunasherehekea hadi tarehe moja. Ndiyo tarehe moja tutoke, tukuje, ndiyo turudi ni watu wazuri sana watu wanatuonyesha mapenzi.

Ndiyo nimeai fanya yoga, nafanya nafanya yoga mara mbili kwa mwezi, sababu inanisaidia katika kufanya afya yangu ya moyo, hii ndio kitu ya kwanza inanisaidia, na kitu ingine inanisaidia katika afya yangu ya akili, hunisaidia sana, na pia inasaidia katika kuboresha mwili yangu, mwili yangu ndio nikae mwili nzuri, Pia inakuza maisha enyeo sawa. Pia unakaa kwa inasaidia kukaa kwa miaka mingi.

Kitu ya kwanza nafanyanga kujitunza vizuri ni kulala kwa masaa nzuri inayohitajika kulala vizuri Kitu ya pili ni kukula chakula nzuri bora chakula bora ndio kutunza mwili yangu kama mboga matunda protein na vinginevyo Kitu ya tatu nafanya mazoezi ya nne pia ni kudumisha usafi, nadumisha usafi sana Mimi ni mtu naosha mikono yangu kabla nikule na navaa nguo safi naoga kila siku Iyo ndio inanisaidia kujitunza.

Naongeza uzalishaji wangu kwa kusoma kila siku kusoma vitu vitu mpya kila siku. Mara kutumia kama teknolojia. Pia kujifunza kila siku kila kitu, vitu mpya. Pia kuweka nini. Nakuanga na ratiba nimeandika vitu zenye ninafanya kila siku. Kitu ingine ni kufanya ni kufanya kazi yangu nakuanga na nidhamu. Nafanya kazi yangu na nidhamu na bidii sana.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula mpya kama matunda ama mboga mpyw napenda kujaribu sana sababu napendanga napenda matunda na mboga sana. Na vyakula kama mchanganyiko wa vyakula zenye ziko zenye kama wali na mboga tofauti, mi napenda sana. Napenda pia vyakula zinyavi mimea kama baga ama soya. Vyakula pia za kisasa vya kienyeji kama viazi tamu. Ilivyo pikwa katika mbinu mpia.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni kama ndizi, ndizi mbichi na nyama na baadhi ya jamii. Kitu ingine tena ni mihogo. Mihogo ni tamu sana. Vingine viazi vitamu, viazi vitamu, yaani mmoja wa chakula ya jadi chakula nzuri sana. Na pia mboga za kienyeji, tunasema za asili kama mchicha, matembela, mlenda. Pia kuna uji uji uji ile ya jadi ni uji nzuri sana si uji umenunua kwa duka.

Nashugulikia muda kazini kwa kujua nafasi yangu katika kazi. Sababu kila mtu kwa kazi amepewa nafasi yake. Nafanya kazi yangu na kupumuzika ipasavyo. Kupumuzika vizuri hata akili itafanya kazi vizuri. Pia nafanya kukagua maendeleo yangu. Kila mwisho wa siku lazima niangalie kazi niliofanya. Nijue ni wapi penye sikufanya vizuri ndio siku ingine nisirudie kufanya vibaya.

Wakati ni kona mgogoro na mtu, mimi mara mingi natembea naenda sababu naona kukana amani badala kuruudishiana maneno mingi na upate umeongea maneno kwa sababu ya asira. Afadhali nitembea niende hasira zangu zipungue na nae zake zipungue badaye ndio tukuje kuongea, tukae chini tuongea penye makosa ilifanyika.

Sherehe yangu ya kupendezwa ilikuwa wakati mtoto wangu alipofanya mtihani na akapita mtihani vizuri kutoka shule ya msingi. Ilikuwa siku nilifurahi sana, nikamwekea sherehe kubwa, nikaita marafiki, familia na wazazi tukasherekea, tukakula pamoja, tukacheka pamoja na kucheza mchezo mbalimbali na kusilikiza mziki pia.

Ndiyo na wafamu majirani zangu, kuju kufamu majirani wako ni muhimu sana. Watakusaidia wakati uko na shida, kujitambulisha kwa maji majirani, itakusaidia kuimarisha usalama. Tuseme sasa kama mtu ame mwizi aneza kuja akuibe jirani wako, ndie atakusaidia kama wee auko. Pia inasaidia kukuwa na adabu na pia kuepuka kelele zinazo zisisohitaji.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Kwanza nikona mtoto mmoja, we napenda sana hii ndio kitu ya hii ndio sababu ya kwanza napenda kucheza na watoto. Dadangu, pia akona watoto wawili, napenda kucheza na wao, tunapenda kuenda mahali, tunakula, tunapenda kuenda na wao sokoni, watoto ni baraka kutoka kwa mungu.

Mkate naopenda ni mkate ya United. Sababu hiyo mkate, tangu nikiwa mdogo. Mamangu alikuwa anunuwa hiyo mkate sana sana. Na wakati wa masherehe, tangu tukiwa wadogo, tukiwa tunakula mkate wakati wa sherehe pekee ake. Sant sababu napenda huo mkate, saini meuwa mkubwa, nafanya kazi, naezanunua na pesa yngu sababu nikitambo sikuwana kula siku wana pata hiyo mkate kila wakati sahi na nunua kila wakati naipenda sana kila siku lazima nikule kila siku asubuhi kama kiamsha kinywa.

Napenda kuvaa suruali sana kuliko skati. Sababu ya kupenda suruali ni vile naeza vaa kwa hali mbali mbali, naeza vaa kuenda sherehe, kuenda shule, hata nyumbani. Pia inaniletea starehe, na pia ina muundo na mtindo tofauti tofauti. Kuna rangi na miundo mbali mbali, inalingana na vile nguo nyingine iko. Unaweza kuvalia na fulana, koti na tishati pia. Napenda sababu naweza vaa na vitu vitu tofauti tofauti.

Ninapendelea mwanga wa kati sababu mwanga wa kati hutokea asubuhi na mchana na sababu mwanga wa mkali nakuanga na shida ya macho na inaniumiza sana nikiwa na shida ya macho napenda ile mwanga ya kati hata ukipiga picha hata vivuli zinatoka vizuri na uwezi sikia joto sana katika hiyo mwanga wa kati.

Ndiyo ni na ndege wa kufugwa nyumbani. Nikona ndege aina ya kuku na nikona ndege ingine ni bata. Hizo tumefuga kuku mingi sababu kuku ni ya tunafanya nazo biashara, zinataga mayai na kama sahii msimu wa krismasi tunauzia watu, tunapata faida.

Usiku nakaa adi saa sita ya usiku sababu nafanya kazi kwa kompyuta yangu masaa ya usiku. Sasa lazima nitengeneze chakula mapema, nianze kufanya kazi nalala saa sita na kuamuka naamka saa mbili ya asubuhi. Hivyo ndio nimeandika kwa ratiba yangu nafuatilianga ratiba sana.

Wakati wajua napenda kuenda kuota jua uko inje. Sababu jua ni muhimu sana, ni vitamin muhimu sana kwa mwili. Lakini wakati wa jua kali sana, siwezi natafuta mwavuli na kaa kwa nyumba. So, but jua iko na faida mingi. Ama naenda kuanika nguo wakati wa jua kali. Naenda kuanika nguo ndio zikauke haraka.

Ninahifadhi pesa zangu kwa kweka katika simu kwa app inaitwa Mpesa. Pia nahifadhi pesa kwa nimefungua account kwa bank, kwa benki. So naeka kwa benki. Na kuweka kwingine naweka pesa naweka kwa nyumba. Nimetengeneza mkebe ndogo naweka pesa kidogo kidogo kwa nyumba.

Ninapanga kazi yangu ya wiki mzima kwa kuandika ratiba kila jumapilli jioni naandika ratiba. Na ratiba naifuatilia kamili vilenimeandika. Hiyo inanisaidia kupanga kazi yangu na kufanya kazi yangu sawa sawa. Na pia kukana na saa yangu napenda kueka alamu. So ndio kila siku na kila saa ndio niangalie nafanya kazi yangu kwa utaratibu.

Kwa mawasiliano natumia Whatsapp, ni kona Telegram pia, ni kona Messenger. Ili natumia kuwasiliana na marafikizangu na familia yangu pia. Gmail natumia, pia natumia gmail kwa mawasilieno. Gmail natumia kwa kwasiliana na watu wakazi, na wenzangu wakazi, na kwa kusomatu na kutuma pepo. Ingine ni burudani. Kwa burudani natumia TikTok, natumia Facebook, natumia YouTube. Iyo ni kwa burudani, nikitaka burudani. Na pia kuangalia filamu na tumia Netflix. Mambo ya nikitaka kuangalia elimu na tumia ngatu quizist. Ndiyo natumianga sana. Ama duolingo, iyo ndiyo natumianga sana sana.

Kitu cha kwanza kwa kuwatia wenzangu moyo, mwenzangu akikuja kama akona shida, kitu ya kwanza nafanya ni kumsikiliza na kuwa na subira. Na kusikiliza shida yake kwanza. Kitu ingine ni kufurahia mafanikio ya wenzangu, pia kuwasaidia kama wanapohitaji msaada. Pia kuwaambia maneno ya kuhamasisha ya kufanya watie moyo na wakae na motisha.

Ndio nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu za mitumba na sababu mi napenda fashion napenda nguo sana Natamani nifungue duka yangu ya mitumba Niuze mzigo nikiuzia watu nguo za mitumba katika duka yangu sababu najua ikona faida mingi na faida nzuri sana.

Tabia ninaye ninayoipenda kwa wengine ni mtu ambaye anayeheshimu watu, mtu ambaye anapenda kusaidia na watu, mtu anaongelesha watu kwa uzuri na kuonyesha upendo, endio tabia anapenda na mtu pia mwenye anayeheshimu wa mama wajane na mtu mwenye akona bidii sana, anafanya kazi yake kwa bidii.

Mimi napenda kahawa, kahawa chungu, napenda kahawa yangu ikiwa chungu na napenda kunywa wakati wa asubuhi na nikiwa katika kazini, nikisha fika kazini na kunywa hiyo kahawa yangu na ndani yake napenda kuweka asali na pia kahawa yenyewe Napenda kunywa wakati nimefika kazi, sababu kwa kazi ndiyo nipate nguvu na kuchangamufu wa kufanya kazi Nisipoku, ki siku ikisha kama sujakunywa, nasikia mchovu, sisiki kama nikona nguvu ya kufanya kazi.

Mimi napenda kuenda mikutano ya elimu ya kufundishana pia mikutano ya chama ya wamamu sababu kuna vitu mingi unapata unajifunza sana na mikutano kama za elimu kama semina za kazi munaenda unajifunza mambo mapya na inaelimisha akili yako.

Ndio nimefuga ngombe na mbuzi ngombe ni nzuri sababu inakupea maziwa na mbuzi ni nzuri sababu inachukua muda kidogo inazaa mbuzi zingine huleta faida nzuri kwa familia na ngombe nayo kila mwezi kila siku inakuletea maziwa na itakuletea ndama na faida mingi. Mimi ni mkulima napenda nini kufuga mifugo sana sababu ya faida zake.

Ninawenisha kazi na maisha kibinafsi kwa kuweka vipaumbele. Natambua kazi zinazohitaji kipaumbele cha haraka na zile zinazoweza kusubiri. Kitu ya pili, napanga. Naweka ratiba ya kazi ya muda wa familia au marafiki. Natumia kalenda na app ya kupanga muda wa kazi. Natoa pia muda wa kupumzika. Niko na muda, napanga pia muda, nahakikisha saa chache za kupumzika kila siku bila kufanya kazi. Kitu ingine ni najifunza kusema hapana. Si sometimes, wakati mwingine kusema hapana ni sehemu ya kudumisha usawa kati ya maisha, yako, yangu na maisha. Ingine ni kusaidia kupanga muda na kufanya shughuli za nyumbani za kunitia moyo. Hiyo ndio kitu inansaidia. Mfano wa ratiba ya siku ambayo inawasha kazi ya maisha kibinafsi. Hiyo ni kazi ndio naandika. Kwanza kuzingatia ratiba na kukupa vipaumbele, kupumzika na mpaka ni ufunguo wa wa kuenda na kazi. Na maisha binafsi kwa usawa.

Kwa siku naoga mara mbili kwa siku asubuhi kabla niende kazi na jioni nikitoka kazi.Usafi unajua ni muhimu wa kuzingatia mazingira safi na hata ukilala unalala kama akili iko vizuri na mwili ukisha oga mwili inasikia vizuri na hata akili inapumuzika vizuri.

Mafanikio nimepata kazini ni kukamilisha majukumu kwa ufanisi. Pia kumaliza kazi kubwa kabla ya mda uliopangwa. Ndiyo ya kwanza ndio hiyo. Ya pili niile kupata tuzo wa kazi nzuri niliofanya. Ni kama kutikapea nipea motisha. Ya nne niile kuongea na ufanisi na kupunguza makosa kazini. Ilinisaidia sana. Pia kufanikisha kazi kama team. Kushirikiana wote na team yangu na kufanikisha kazi kwa mda kidogo sana. Na pia kupunguza mda na kukagarama ya kutumia mbinu. Kwa kutumia mbinu mbora.

Kitu naeza ona, nachokiona, nikitazama nje, ni shule ya watoto, watoto wakicheza hapo nje kwa nje ya shule, watoto wakikimbia kwa kiwanja ya shule. Naona mjengo ni mjengo ya shule na madarasa za shule. Wakati napenda kutazama nje ni wakati kama sai wakati wa mwisho wa mwaka kuona baluti wanapiga baluti. Na kinacho badilika nje kutokana msimu ni wakati kunabadilika kwa watoto wakirudi shule utawasikia wakipiga kelele. Kunakuwa kumetulia sana, nikitazama kwa dirisha. Nahisi vizuri sababu naona Atleast naona watu nje.

Mahali kwa hii nchi yetu wa kistoria ninget ningetaka kutembea. Fort Jesus mo Mombasa hapo ndio ningetaka kutembea. Sababu naona iko na vit naona kwa picha, kwa mtandao naona vitu mingi. Zenye, natamani kuziona. But na naomba januari kama mungu atuba atujalie ifike Januari. Nieze kuenda kuona ni katembee na mtoto wangu huko tukaone vitu mingi hapo.

Kitu kinachofanya nafurahi sana ni kuangalia pindi kwa video za wachekezaji. Wanafanya nacheka nikiangalia tiktok nacheka sana na nafurahi sana. Iyo ndio kitu inachofanya nafurahi sana. Na pia wakati mtoto wangu amepita mtihani amefunga shule nafurahi sana. Na pia kuenda kuona wazazi wangu inafanya nafurahi sana. Kuwaona na kukaa pamoja na wao.

Ndio, nanunua vitu kutumia simu, nanunua vitu kutumia kama M-Pesa app, natumia kama chakula Uber Eats, naeza nunua hapo. Pia nikona app, inaitwa Carrefour kutoka kwa simu, naeza nunua kutoka hapo. Nanunua vitu kutumia simu, na jumia, nanunua vitu kutoka kwa simu. Wananletea hadi kwa mlango.

Na shugulikia udhaifu wangu, kazini, kitu ya kwanza nafaya ni kutambua udhaifu wangu. Ya pili, ni kukubali na kuwajibika. Hio ndio kitu nafanya, nakubali na nawajibika. Kitu ya tatu, ni kuweka mpango wa kuboresha, kutafuta njia, ya kutoa hio makosa, ya kufanya hio makosa, kurekebisha hio makosa. Tena kitu ingine ni kutumia nguvu zangu za udhaifu kama uwezo katika uwezo wangu kusaidia maeneo ya changamoto. Pia ya nne ni kufuatilia najipima mara kwa mara kuona kama nikona mabadiliko na rekebisha mbinu zangu na hali yangu halisi.

Programu nazotumia katika mawasiliano natumia email. Email kuwasiliana kazi na Whatsapp, Zoom na Google Meet katika mikutano ya mawasiliano ya haraka. Pia natumia Microsoft Word kwa kuandika barua na reporting. Pia natumia Microsoft Excel kwa kufanya jeduari. Pia natumia Google Documents kwa kufanya kazi za pamoja mitandaoni. Pia natumianga Microsoft Outlook katika ratiba ya barua pepe.

Naboresha mchakato wa kazi kwa kuandika kila hatua venye zinasofuata, alafu nagawa kazi kubwa kwa hatuwa ndogo ndogo, natambua matatizo, atuwa nasizizo na ufanisi. Pia napanga upia na kuraisisha. Natumia teknoloji ya kisasa kama teknoloji ya kisasa, computer na programu za office au automatization ya kuarakisha kazi. Pia naandika kwa taratibu ya rasmi. Pia nafuatilia tamthina ya kukaguwa na kaguwa mbadiliko yanayongeza ufanisi. Pia najifunza kutokana na kutoka kwa wengine kutoka kwa.

Ndiyo naeza kunywa maziwa, napenda maziwa fresh na maziwa mala pia. Lakini napenda maziwa mala sana sababu maziwa mala nakula nayo na ugali na ugali na maziwa fresh. Napenda kukunywa maziwa fresh sababu ya kuongeza afya ya mwili na vitamins zake.

Ndio nimewahi fanya yoga na nafanyanga yoga mara mbili kwa mwezi sababu inanisaidia kwa kupumua vizuri sababu nikona shida ya kifua Pia inanisaidia kwa kutengeneza makawe ya mwili Pia inanisaidia kwa kutuli akili inafanya akili yangu inatulia Pia inanisaidia katika mawazo kama nikona mawazo na wasiwasi inatuliza mawazo na kupunguza pia.

Kinyuaji nacho penda sana ni juisi ya matunda. Na wakati Na wakati nimekunya, nimekunya mwisho leo, leo jioni. Aliyo niuzisha katika hii kinyuaji ni nyanya yangu. Tulipoenda kumtembelea ndio mara ya kwanza yangu kukunywa. Na baada kunywa, nahisi niko na nguvu, inainatengeneza mwili sababu ya vitamini zake, na pia inaondoa magonjwa.

Ndio, navaa sana, na niko na saa zingine mingi. Napenda kuvaa saa sababu ina nisaidia kwa kufanya kazi. Ama wakati wa kuenda kazi, ndio nijue masaa imefika. Ama wakati nataka kumaliza kazi, ndio niangalie saa. Ina nisaidia sana wakati wakufanya kazi.